Mimi napenda kucheza na watoto kwa kuwa minapata watoto wanapata mvuto kwangu. Kucheza na watoto inafuraisha ni ule uchangamfu. Hawana ile chuki na mtu furaha yao ni ile genuine. Unapendezwa tu kucheza na wao. Hili pia kusaidia kwa maendeleo yao ya kimaisha kumea mwili na kiakili unasaidia kucheza na hao.

Naam mimi nmenunuwa tikiti za tukio maramingi hapa shuleni kulikuwa na tukio flani la fashion show. Na hile tamasha la mziki hapa shuleni unanunuwa tikiti za kuingi hapo hotelini likweza kujiburudisha na kujionea hawa mafasheni. Pia nimenunuwa tikiti mingi za gari, za gari la moshi, pia ya ndege ni mewaiku nunua.

Naam mimi nakihifadhi kitu cha thamani sana ambao ni ile rozari ya kanisa nilipewa na mama yangu. Alinipea nikiwa mdogo nimekuwa nikiiweka. Huwa ni kitu la thamani kwangu inayouza ni fulani na uzito ile inanipea connection na mungu na pia. Huwa naitumia wakati ile mgumu tu wa kimaisha na naitumia inanionyesha mimi ni nani, nimetoka wapi na naelekea wapi.

Naboresha michakato ya kazi kwa kuweka mikakati na mipango yangu maalumu naziandika chini kwa karatasi na kuweka ratiba na siku ambayo ninastahili kuwa nimeweza kumaliza hizo mikakati kufanikisha zile mikakato na mipango nimeziweka. Kwa hivo inanisaidia sana kupanga michakato zangu.

Hali ya hewa leo ni tulivu, hakuna baridi, kuna jua kidogo zimewaka, hakuna vumbi, jana kulinyesha hivo hewa ni ile safi tu jua kidogo kwa umbali hivo nimevaa nguo tu zile nyepesi, shati juu na kinyasa ni hali tu taratibu ya kutulia.

Kitu kinacho nifanya nifurahi sana ni kutimiza malengo na mipango yangu. Kama vile kazi niliyokuwa nimeipanga, nipate nimeitimiza na kupata results mzuri. Iyo ndio inanipafuraha kuhakikisha nimetimiza zile malengo zangu ambazo nimeziweka na goals zenye nimezi set.

Tabia ninayopenda kwa mtu mwingine ni mtu mwenye kusema ukweli, ule mtu sii mdanganyifu ama muongo. Napenda mtu ambaye ni mwaaminifu naeza amini na kitu changu. Mambo yangu siri zangu naeza muambia naeza elezea hali zangu za kindani. Pia ye kuenda kutangaza hivo napenda mtu mwaminifu na mwenye kusema ukweli.

Naam, mimi napenda maua sana sana nimepanda maua mingi kwangu, nina busta la maua sana sana napenda maua aina ya rose ile nyekundu. Napenda sana, hiyo pia ukizawadi mtu ile harufu yake inavutia, ukizawadi mtu ni ishara ya mapenzi. Pia maua zinachangia tu kwenye mazingira ile nyuki pia wanazihitaji kuunda asali kwa hivyo mimi napenda maua.

Mi napenda rangi ya samawati napenda kwa nyumba yangu ile chumba changu napenda rangi ya samawati kwa vile iko na ile brightness mzuri inakusaidia upate ile utulivu wa akili unaezatulia inaleta mandhari mzuri ya kusoma ya kutuliza mawazo na kufanya mambo yako kwa pia inafanya chumba kiwe kizuri. Ukishikanisha na rangi ya viti ama mapazia.

Nguo mi hufua mara moja kwa wiki, sana sana siku za wikendi, jumamosi ama jumapili kutegemea kama nina kazi ama shughuli. Mi huhakikisha nimefua nguo zitakazoniwezesha kuvaa kwa wiki mzima nikienda kazini na shule. Kwa hivo, mi hufua sana sana mara moja kwa wiki zile siku za wikiendi.

Tabia za mtu ambazo zinanichukiza ni mtu mwenye anapenda umbea, ule mtu wa kueneza fitina, mtu anapenda uchochezi, sipendi hizo tabia, sana sana mtu anapenda kuchukiza marafiki, mtu anaenda anaeleza fitina umbea, na kuongelea mambo za watu, mambo za nyumbani, kwao jinsi mtu anavyoishi mi sipendi mtu mwenye tabia za kuchunguza, chunguza mtu na maisha zake.

Naam mimi nimewai shiriki katika mashindano ilikuwa ile mchezo ya video ile ya kucheza Football ile inaitwa PS, PS5, FIFA nilicheza mashindano. Ilikuwa mashindano ya Kenya, Kenya mashindano unacheza ile mtandaoni. Nilishiriki lakini sikuweza kufika finali kutokana na ile ukali wa mashindano Muzika.

Mimi husharehekea siku yangu ya kuzaliwa kwa kuwaalika marafiki zangu, labda tupike chakula kizuri, tukule tunye na kuburudani tu ile muziki kucheza. Kupiga densi, ama kucheza ile zile michezo za utotoni kama vile kuigiza, mambo kama haya ama kutembelea sehemu fulani kama vile hoteli kwenda kupiga mbizi. Na mambo tu ya kujivinjari na kununuwa kieki na kuikata kuila. Kuimba na kusherehekea na marafiki.

Mimi napenda mikutano rasmi zile zimepangwa na kuratibiwa siku na kunaorodha ya vitukio. Zile rasmi tu kama zile za board meeting na wamama zile tu mmepanga za council ama za chama. Mimi napenda tu zikiwa rasmi kuna hoja za kuzungumziwa sipendi mikutano haina hoja ni ile kupiga tu gumzo. Hapana napenda mikutano ukiwa rasmi.

Na mimi kila jioni kabla ya kulala, uwa labda nifanye tizi kidogo zile za nyumba kama tu ile kupiga press up, naeza soma kitabu ama kutasama filamu kama vile documentary ama tu nikae tu nifanye ile meditation, uwa naakikisha nimeoga kabla ya kulala na kuomba.

Programu yangu yenye mi hutumia sana sana kwa simu ni ile ya Word Office. Hapo ndiyo natumia kutengeneza document zangu kusomea vitabu na zile notes mwalimu ametuma shuleni nafungua na word office. Pia kuandika assignments, kuso kufungua zile PDF, kutype assignments pia hapo, hivo mi natumia Word Office sana.

Mwandishi wa vitabu nayempenda sana ni ule mwandishi wa filosofia wa russia anaitwa Fyodor Dostoevsky. Nimesoma vitabu zake mingi za kizungu, ingine inaitwa Crime and Punishment, Brother Karamazov hizo ndio vitabu ninazozipenda napenda huyo mwandishi kutokana na ujuzi wake. Na ile inakufunza kuhuzu uvumilivu na kukua mtu mgumu maishani ukipata machangamoto.

Nikifanya kazi na timu ya mbali, mawasiliano huwa kitu cha muhimu sana. Lazima tupate njia mwafaka ya kuwasiliana kama ni kutumia arafa ama ujumbe zile za e-mail. Kwa hivyo mawasiliano ni kitu cha muhimu sana, alafu sasa kupanga mikakati ya kuifanya hiyo kazi. Kuigawa hiyo kazi katika pande yenye kila mtu ataweza kuifanya alafu tujumuishe wote kazi ambazo tumezifanya.

Nam mi napenda kukula popcorn sana sana ile masaza kujifinjari tu ile masa nimetulia labda nikitazama filamu ama nikiwa kwenye cinema napenda kukula popcorn ama ile masaa tu nimetulia kwenye chumba changu na tazama tu movie yapo kwenye runinga yangu napenda kukula popcorn ama ukitulia na mpenzi waka.

Naam mimi nagawanya taka zangu kuna zile za plastiki unaziweka kando juu hizo huwa ya zinachukuliwa zinachomwa kwenye incinerator hivo ama kuna zile zinafanywa recycling zile taka za organic kama zile vyakula vi mebakia unazitupa tu kwenye pipa.

Naam mi hupenda kutembea kwa miguu sanasana ju inanifanyisha mazoezi inafanya mwili ikue kwenye afya nzuri. Ukitembea miguu inasaidia pia kupunguza msongo wa mawazo unakutana na ile nature inasaidia kupunguza magonjwa za kama zile za moyo za blood pressure hivo mi napenda kutembea miguu. Hata kama ni masafa marefu.

Naam, minapenda kwenda pwani sana sana huko Mombasani, kwenda huko kutulia, siku za tseme holiday, mmenda vakisheni, unaenda huko pwani kutulia kutazama bichi, kuangalia pia zile jamii za huko milazao na desturi, unapata kukutana na watu waina wengi, wale waswahili, kwa hivo minapenda kwenda pwani.

Mi napenda vya tu haina za sneakers, mi na enda tu kuvaa sneakers. Juu zile nguo mi uvaa sana sana mi upenda kwa vanguo casual ivo uenda na na zile vya tu via sneakers. Kuna zile haina za Air Force One mi uvaa ama zile Vans. Kuna pia zile Air Max mi uvaa vaa hizo ndiyo haina za vya tu mi upenda. Pia sa zingine na vya rasmi kutegemea ile pali ama sehemu naenda kama kanisani unavaa viatu zile rasmi Muzika.

Muda wangu wa bure naweza kutumia kusikiliza muziki au kuangalia filamu, movie au documentary. Kwa hivyo, mimi hutumia muda huo kujitumbuiza ama kujifunza kitu kipya. Kama vile za teknolojia kusoma mambo ya AI. Na mambo tu yanayoendelea, yanayojipuka saizi duniani, unajifunza ili usibaki nyuma.

Chakula cha jadi ninacho kipenda ni ile inaitwa mursik. Katika jamii yangu mursik ni aina ya maziwa mala ambayo imetengenezwa kwa njia spesheli. Inavutishwa sana, inawekwa kwenye kibuyu, fulani maharufu. Alafu kuna ile utanzu, unaongezwa ndani nakipenda hicho chakula sana.

Mazoizi ya mwili mi ufanya maramoja kwa siku inategemea kama ni asubui amajioni kutegemea na ratiba yangu kama naenda kazini ama shule mapema nikirudi jioni. Uwa nafanya zile mazoezi zangu tu kwa nyumba niko na zile ni bidhaa tu za jimua mbazo nazitumia kwa nyumba kisha naoga nakutuliza ama labda niende kucheza mpira na lakini kwa siku lazima nifanye tizi angalau mara moja.

Tendo langu la kupendezwa ni ile utangamano na watu, kukaa na watu kwenye kikundi, tuseme kukaa chini na watu kutoka sehemu mbali mbali, kutangamana, kujuana, kujua tabia za mtu, mambo ya kwao kama vile jami yao, desturi zao, jinsi wao hufanya mambo vyao, kwa hivo ile utangamano na watu ni tendo ninalo lipendeza sana, kujuana, ile kuappreciate culture, tofauti, tofauti.

Kila asubuhi mimi huamka saa kumi na mbili kisha na piga sala na kama ni mazoezi nafanya moja mbili kisha ni oge na labda ni kunywe chai na kuenda kazini ama shule. Kama sina shughuli za kazi ama shule nafanya kitu nimeratibisha hiyo siku kama ni kusoma ama kufanya kazi fulani naanza hivo hivo tu.

Kusema kweli harufu ninayoipenda ni ile ya ile viungo vya ladha ya dania napenda hiyo dania. Ukieka kwa chakula naipenda hiyo harufu ama kuinusa tu hiyo dania yenyewe ile kiungo cha kuweka kwa chakula. Harufu yake huwa inanivutia sana naipenda sana sana ikiwa kwa chakula.

Naam mimi ni mtu ambaye napenda sana kujaribu vyakula vipya. Kila mahali ninapoenda nione chakula kipya nahakikisha nimeionja, kusikia inajaribu aje. Nikiona chakula cha nchi ingine ikiwa hotelini kama vile vya Chinese restaurant. Mimi huwa nazijaribu ili kujua vinaonja aje. Ama kujaribu mbinu mpya vya upishi na chakula kipya na labda ninunue nikuje nijipikie.

Naam mina fuatilia sana matukio ya kima taifa. Sana sana ikifika kwa zile za politics. Mi ufuatilia sana kuangalia. Natazama kipindi cha aljazeera na pia kwenye mtandao wa X unangalia vitu nini vinaendelea dunia mzima. Kama ni michezo kwa sekta ya Burudani, Mziki na fuatilia. Lakini sana sana nacho fuatilia ni siasa, siasa za kima taifa kama ya naendelea sai uko Marekani, Venezuela.

Ningependa katika jamii yangu kwa mfano, ningependa kuwana maendeleo yaki masomo, watu wapate masomo kwa kina na kwa umbali, ile masomo ya juu kabisa, watu wengi awajapata masomo, ili ngependa hiyo maendeleo kwa kuleta mashule zile tvet za training ili watu waeze kupata masomo.

Mimi ni mtu napendelea usiku sana ju mimi hushindwa kuamka mapema asubuhi. Kwa hivo mimi kazi zangu huratibisha tujioni. Hadi usiku kabisa sana sana mi hulala saa nane usiku. Kwa sababu mi huwasipati usingizi mapema. Na hiyo masaa ya usiku ndio hupata muda mzuri wa kuconcentrate kwa kazi na kuifanya vizuri. Kwa hivo asubuhi huwa inanilemea kidogo kuamka.

Ningependa kumpa ushauri mtu anayeanza kazi, akue tu makini kazini, na asikuwe mtu mwenye kiherehere, ulizia kwanza kabla hujafanya jambo, jua ratiba na mpangilio, jua sheria ya hiyo kampuni ama mahali unapofanyia kazi, jua haki zako, na pia uwe mtu makini mtulivu mwenye kuulizia mambo, na bidii ndio muhimu sana sana.

Mi sana sana hutoa michango, labda ile michango ya harambe, ile kuchangia mtu aende shuleni akasome, ama kuchangia kulipia bili ya hospitali ya mtu, mi huchangia sana sana hizo, sana sana kwenye jamii ili kusaidia wenye hawajiwezi, ama ile amepatwa na shida fulani, pia sadaka mi hutoa kanisani nikienda, mi huenda kanisani jumapili.

Wakati wa kujifurahisha mimi sana sana mimi hupenda chakula kwa hivo mimi hujaribu kwenda hoteli mpya kama restaurant kujaribu chakula kipya. Nikiwa na rafiki ama mpenzi kwenda kujaribu tu hiyo chakula inanifurahisha ama kwenda kutalii kutembea mahali kuangalia sehemu mpya kujifunza mengi ama ile kwenda kupiga mbizi tu hotelini.

Uhm mi ni mtu napendelea kusoma gazeti. Kwa kuwa gazeti ndipo unapata ujumbe ile ujumbe ambayo ni ya ukweli sana sana mtandaoni waezapata mtu anaeneza pro propaganda ama taarifa ambayo si ukweli. Kwa hivyo mi upendelea gazeti na pia gazeti unapata kujifunza lugha. Wajifunza mambo mingi sana. Inakuongezea misamiati kwenye lugha yako.

Mafunzo ya kazi yangu ambayo yamenisaidia ni ile. Kuna funzo nilifunzwa la first aid kwa kuwa mimi ni daktari na nafanya somo la udaktari. First aid imeniwezesha kusaidia watu wengi. Katika huko nyumbani pia ukiwa kanisa ni mtu kapata ugonjwa ama kafifie ama kazirai waeza kumsaidia. Ama wale wamejipata kwenye ajali barabarani unaweza kuwasaidia kabla hawajafika hospitalini.

Mimi napenda kuandika. Mimi ni mtu ambaye nikiandika uwa jambo linaingia kwenye akilini na ina stick kwenye akiliswezi sahaua haraka. Inanisaidia pia kuelewa ukiandika unaeka chini hoja moja kwa moja inakusaidia kuelewa na kufafanua jambo. Kwa hivyo mihupenda kuandika napia nikiandika naweza pata ile concentration kwenye jambo bila kupumbazwa ama ku ile kukua distracted virahisi si kama vile kusoma tu.

Utotoni mi nilikuwa napenda kutengeneza mitambo ama kuunda mashine kwa kuwa mzee wangu alikuwa na ile gereji kwa hivo mi nilikuwa na shinda hapo kuunda unda tu mitambo za gari ama generator wajifunza kufungua fungua manati ama radio unapata umeifungua wataka kujua nini ipondani kwa hivo nilipenda sana kujihusisha na mitambo na zile mashine.

Nguvu zangu, nguvu zangu kazini ni mimi nilibarikiwa na uwezo wa kutatua mashida ama jambo. Tuseme kuna jambo kazini watu wameshindwa kuitatua ama kupata suluhu ya kazi fulani ama swali. Mimi huwa nauwezo wa kuitatua na kuichanganua vizuri na kusaidia pia kutafuta information mimi ni mtu nina ile interest ya kutafuta information ya kitu fulani. Kwa hivyo mi, hivyo ndiyo mimi husaidia.

Mi napendelea pahali pa kimya, pahali pametulia, sana sana ile pahali pa nature ama bustani hivi kutulia tu juu pahali pametulia inanipa utulivu wa mawazo na kimoyo tu inakupea ile nafasi ya kujiongelesha na nafsi yako, pia kuconcentrate kwenye kazi unayoifanya waeza ama kama ni kusoma unaifanya vizuri bila kusumbuliwa ama kupata ile destruction.

Mimi napendelea suruali. Kawaida kwa vile mimi ni mwanamme mi sivaangi sketi. Kwa hivyo suruali ndiyo mi huvaa tu sana sana. Ama labda kinyasa ikienda sana mimi napendelea suruali sana sana za jeans. Karibu suruali zangu zote ni za jeans ile ya material ya jeans.

Kabisa mimi napenda chakula kitamu. Hakuna kitu hunifurahisha kama chakula kitamu. Chakula kikiwa kibaya ama hakijaiva huwa inaniudhi na siwezi kuila. Chakula kitamu chenye ladha inapendeza pia inasaidia mwili kumea. Inafurahisha tu nakuleta ile hamu mzuri ya kula na kumea kwa mwili.

Mimi nywele zangu nimezimea ziwe refu zi le aina za afro. Kwa hivo mimi uzitunza tu karibu mara mbili kwa mwezi ile naenda kinyozini na nzitoa toa zile za juu na kuha kikisha hazijachakaa. Mipia huzichana kila siku asubuhi ni kioga na ziosha vizuri na ipaka ile mafuta na kuzichana ile ziwe mzuri nywele zizichakae.

Mi hulala masaa sita kwa siku. Kwa hivyo masaa sita huwa zinanitosha, nikipitisha sita huwa napata nimechoka. Ama unaumwa na mwili ukiamka, pia nikienda chini, nikilala chini ya dakika sita. Siku ifuatayo napata mashida za kuconcentrate darasani, unashinda ukilala lala. Kwa hivyo sita huwa zinanitosha.

Apana mimi huwa sipendi kucheza mchezo wa ubao. Kwanza mchezo wa ubao sitambui, sijui sheria zake, sijui vile huwa huchezwa. Ni mchezo ambao sijawai ona huku ni nadra sana. Huwa naiona tu kwenye televisheni ama kwenye rununu. Nikipitia tu zile video za huko nchi zingine ambazo zimeendelea. Hivo ni ngumu sana kuipata huku.

Kumbu kumbu ya kutisha ambayo niko naya ni siku ambayo karibu nilipata ajali barabarani karibu ni umie lakini kwa bahati mzuri na neema za mwenyezi mungu sikuweza kuumia gari letu tu liliweza kuingia kwenye mfereji barabarani aliyekuwa anaendesha alikuwa anaenda kwa spidi ya juu karibu tugonge lori kwa bahati mzuri akatoka kando ya barabara gari iliweza kubondeka tu.

Wazo mzuri ambayo ninayo leo nataka niende nitembelee rafiki yangu wa kitambo mwaka mpya hatujapatana nataka niende nimtembelee nikona zawadi yake ni rafiki wangu wa kike tumejuana kwa siku pia nina hisia za kimapenzi kwake, kwa hivo nataka niende nimsurprise leo jioni na hiyo zawadi.

Mboga ninazopenda kuzila ni zile za sukuma wiki. Hizo ndizo zikokuwa wingi huku ninaishi. Hiyo ndiyo chakula mboga ya msingi huku. Pia bei yake ni rahisi. Na inaendanisha na kila kitu kama vile ugali. Unaweza kula na mchele pia ama wali. Mboga pia tamu na inaviini mingi. Yenye ina saidia mwili.

Pahali pazuri nimewai kusafiri ni mji wa nakuru pahali ambapo pana itwa Hell's Gate. Ni pahali pa zuri pa historia wa weza kuangalia na ikona ile scenary. Una ikona view mzuri, unaangalia hapo, unapatana na jamii pia ziko hapo wa weza angalia mila zao na desturi. Ni pahali pa kutalii pa zuri sana nilipapenda, unapata view mzuri ya kuangalia inapendeza na kuvutia.

Mi hupenda kuandika kwa kompyuta kwa sababu nilijifunza kompyuta sana mi ni mtu naeza andika kwa upesi na kompyuta kuliko na mkono. Na pia inanisaidia kujifunza ile kumasta skills za kompyuta. Kwa hivyo mi napendelea kompyuta ili pia nipate kujifunza kuhusu kompyuta. Na pia kompyuta unapata ile experience tu tamu wajifunza vitu mpya si ka vile kuandika na mkono waezachoka, kompyuta si rahizi kuchoka juu hutumii nguvu mingi kama vile ukiandika na mkono.

Mimi ni mtu ambaye anapenda kuangalia maoni sana mtandao. Ukisoma maoni wapata kujifunza mambo mengi ama kupata vile watu wengine wanawaza kuhusu jambo ambalo lilikuwa limewekwa hapo. Waweza pata kujifunza mambo mengi. Pia kuna maoni zingine za kuchekesha. Unapata mtu amejibiwa vibaya, wapata inakuchekesha, zingine zinaweza kuudhi. Kwa hivyo mimi hupenda kuziangalia.

Wakati wa mapumziko kazini ni sana sana mi upenda kuenda kukaa kukaa kwenye bustani apo nyuma ya seemu tunayoifanyia naka kaa apo natulia nakuangalia tu mambo yanaendelea na kujuliana hali na wenzangu ama kufanya zile mambo assignment za kazini ambazo zikuwa nimezikamilisha.

Naam, mara mingi nimeweza kufanya kazi ya kujitolea kwa wingi sana sana kazi ninayo fanya ni ile ya kujitolea. Niemefanya kazi ya kujitolea hospitalini ambapo hakukuwa na madaktari walikuwa wameenda kwa mgomo. Mimi nikajitolea kusaidia wagonjwa. Kwa ile hali ambayo ningeweza kwa hivyo nimefanya kazi ya kujitolea mara mingi.

Chakula nachokipenda zaidi naeza sema ni wali kwa kuku napenda wali kwa kuku. Kwanza ule umepikwa ukawa biryani. Wali ndio ninaupenda zaidi kwanza. Zile chakula za uswahilini kila vizuri wae wafuraya lada ake waweka viungo vingi. Kwa hivo wali sana sana biryani ndiyo miupenda na kuku. Kwa hivyo.

Kazi ninayo ithamini zaidi ni kazi yangu ambayo ni kutibu wagonjwa na kuwachunga hospitalini ni kazi ambayo naithamani zaidi kwa kuwa ni kazi unayopewa na mwenyezi mungu na pia unashugulika na uhai wa binadamu kusaidia mtu apone kutoka na ugonjwa unakua umemsaidia ili aweze kuendeleza maisha yake tu kama binadamu wa kawaida bila machungu ama maumivu mwilini.

Lugha ambayo ningependa kujifunza ni ile ya kichina. Lugha yao hukua tofauti sana kutoka lugha zingine pia kujifunza kuiandika. Lugha yao ningependa kuijua jinsi wanavyotamka irabu zao, kujua kuandika, kusoma nambari, kuhesabu. Kwa hivyo lugha ya uchina ndio ningependa kujifunza.

Habari zangu mi hupata sana sana mtandao sana sana mtandao wa x ama ule twitter hapo ndio mi hupata habari zangu kwakua habari zake ndio mi huaminia. Ni ngumu sana upata habari za uwongo kwenye mtandao wa X. Ama pia kutazama televisheni zile taarifa kwenye station za televisheni. Hivyo ndio mimi hupata habari zangu. Ama kujulishwa na marafiki ama kuangalia mitandao zao kama vile za Whatsapp na Instagram.

Maji naeza sema naeza kunywa miu kunywa maramingi labda mara kumi kwa siku. Miadi nikiwa kazi ni ya mashule ni na beba maji kwenye chupa na kunywa maji maramingi sana. Kwa hivyo naeza tusema ni tagripan mara kumi. Hivyo na kila ni glasi naeza sema naeza kunywa lita mbili kwa siku.

Naam mi ni mpenzi wa kulima bustani bustani ni mandhari mzuri sana sana sana huko nyumbani unalima bustani ili irembeshe nyumba yenu na uwa lenu kwa hivyo bustani ni mzuri ikiwa na maua mimea aina ya miti zinaleta ile nature zinaleta mandege wanyama wa pori. Inafanya tu nyumba iwe hai nyumbani iwe hai.

Hapana mimi sipendi kuendesha baiskeli. Kwa hakika sijui kuendesha baiskeli nilijaribu maramoja utotoni nikaumia vibaya sana. Kwa hivyo lilinitatiza nikaiwacha sijawahi jua kuendesha baiskeli na siipendi kabisa. Na sina nia ya kujifunza kuendesha baiskeli.

Maali ninapoishi ni hostel ya shule ambapo nimekodisha nyumba hapa nalipa elfutano kwa mwezi ni chumba cha mtu moja ina ya bed sitter, ninae ninaishi peke yangu, niko na choo ndani na bafu pali pa kupikia, pia tuna ua na bustani nje palipa kusomea na kufanya discussion na wanzako, kuna parking ya magari nao.

Jioni sana sana mi hupenda kula vibanzi ama chips zile tunaziita chipo mwitu ile unaenda kununua tu barabarani. Ukitembea ama ukiwa na marafiki ni chakula kitamu. Si kizito sana kwa hivo inakusaidia tu na ile njaa ya jioni na pia ni tamu. Ile ku kusimuliza mwili na pia ile utamu tu ya ile vibanzi.

Mi ni mtu napenda kukimbia. Nimetoka jamii ya wakimbiaji, napenda kukimbia zile michezo za kukimbia za masafa marefu kama marathon ama zile tu za masafa marefu mita elfu nane ama elfu tano. Inasaidia kujenga mwili na ile ukakamavu. Nimehimizwa sana na wakimbiaji kama Eliud Kipchoge na Faith Kipyegon.

Ili kuongeza uzalishaji wangu mimi hujipea muda mwingi wa kufanya kazi zangu na pia kutumia ile ratiba ya mpangilo wa vitukio ambavyo ninastahili kufanya kwa hivyo kupa kila kazi muda wake ufaavyo. Alafu pia natumia teknolojia kuongeza uzalishaji teknolojia sana sana ya AI imenisaidia kuongeza uzalishaji wangu.

Mimi tu huwaongelesha na kuwapea mawaidha mazuri ambayo inawasaidia kuwapa uchangamfu nakuwaonyesha umuhimu wa maisha na kupea maisha yao umuhimu. Na pia saa zingine unaezatumia bibilia kuwasomea zile mandiko za bibilia ilikuwapa moyo wakati mgumu pia kuwapea zile motivation zile video za motisha. Na kuwaongelesha tu kuwaonyesha zile examples tu zakimaisha kwa mfano watu waliofanya hivi na hivi waka feli wengine waka faulu na muda walio ujaribu.

Ili kujitunza, mi nafanya tu kazi mingi mingi za freelancing, tu nafanya kazi mingi mtandaoni. Nkipata kazi yoyote labda kufanyia mtu kazi mtandaoni zile kazi za kiteknolojia kama za AI. Ama ile freelancing kuandika maessay. Zile za cryptocurrency pia nafanya kubununua na kuuza zile coins.

Ili kuweka afya yangu vizuri kwanza mimi nakula chakula kizuri huwa nahakikisha nimekula chakula chenye viini vyote yaani ile balanced diet. Vyakula vile vyenye vitamini matunda na kufanya mazoezi. Mi huhakikisha nimeenda uwanjani kutoa jasho kufanya ile mazoezi. Na pia ile mental health yangu naichunga vizuri kwa kutazama filamu kukuwa na marafiki kukuwa na ile maisha ya social.

Mi napenda kutazama michezo sana sana wa mpira wa soka, zile mchezo wa soka ama mpira. Ile napenda kuangalia wenzangu wa kicheza zile mashindano labda za timu za huku karibu mtaani ama kuangalia zile kwenye televisheni kama zile timu za England, English Premier League, zile za uspanyola ama zile tu mashindano za soka za duniani, soka ndio napenda kutazama, sipendi kucheza sana.

Ujuzi ninayo staili kuimarisha zaidi ni ya mazungumzo na utangamano na watu nataka kuimarisha stadi zangu za kuzungumza ile na watu. Watu kwenye ile public kuongea na watu, kutangamana na watu, kusocialize, kuongea na kuongeza marafiki ile tu kujiwezesha kuongea kwa public ile public speaking.

Mimi napenda mwezi wa nne ile wa aprili. Iyo ni mwezi ambayo ni muhimu kwangu kwanza kwa vile ndio mwezi ambayo nilizaliwa nasherekea siku ya kuzaliwa kwangu tarehe ishirini na tano aprili. Na pia ni siku ya ukumbusho ya kukuwaga kwa shangazi wangu mwingine ni hiyo siku iyo mwezi wa aprili alikuwa mtu special kwetu.

Naam mimi napenda kupanda milima ile kufanya hiking, napenda kupanda milima sana sana zile refu na kuna misitu misitu. Napenda kupanda milima kama timu ile munasaidia na kupanda. Mnaweza kuangalia viumbe tu vya vinavyoishi hapo milimani na misituni. Pia inasaidia kufanya mazoezi na kugundua mambo mingi mapya kutoka viumbe na ninii za dunia tu mteremko.

Mimi napenda kuwasiliana na watu moja kwa moja ile tunapatana ana kwa ana yaani ile uso kwa uso. Hiyo ndiyo mawasiliano bora kwangu kwa kuwa napata kuongea na wewe moja kwa moja tunaeza tatua shida hapo. Naeza pia kujua kama unasema ukweli ama uongo. Na pia ukiwa moja kwa moja kuna unaeza tumia mbinu mingi za mawasiliano kama vile lugha ya ishara. Waeza dilia ile kicheko.

Video mingi nazitazama katika mtandao wa tiktok. Hapo ndio naeza kutazama video mingi za nini zinaendelea nchini zile za burudani. Pia video za wenzangu marafiki wangu. Wale mandugu zile wameposti vitu wanafanya content wanacreate ama kutengeneza. Na pia mtandao wa youtube ndio napenda kuangalia mziki video za filamu. Zile za shule za kujifunza.

Na mimi nimewahi tembelea ziwa, kwanza mimi naishi karibu na ziwa Victoria. Ni karibu sana huwa nafika karibu, kila siku jioni kutulia, kupunga hewa. Mto pia nimewahi kutembelea. Mimi nilizaliwa, kijijini kuna mito mingi. Waenda uko kutega maji ya kutumia, wapeleka wanyama waenda kunywa maji. Na pia ile, ukiwa mdogo waenda, kupiga mbizi mtoni.

Mimi napenda kuvaa nguo zile rasmi sana sana kama suti na tai viatu rasmi. Kama tu zile shati na longi rasmi zile zimepigwa pasi na viatu rasmi. Kwa hivo nguo zangu napenda zikiwa rasmi ama zile za kiafrika kama zile kaunda suti zile.

Naam mi nawafamu majirani zangu kwa kina kabisa ni watu ambao tunatangamana nao kila siku. Tunapatana tukingia na kutoka hao ndio tunaongea nao, tunasaidiana tunawasiliana. Kwa hivyo nawajua kabisa kwa majina pahali wanapotoka. Wazazi wao shughuli wanazofanya na wajua pahali wanaposoma, somo wanalosomea.

Napenda ile juisi ya tunda la embe. Napenda juisi ya matunda ya embe. Maembe ndio tunda langu nalolipenda zaidi. Kutokana na ile ladha yake naipenda hiko na ile uzito wa juisi yake. Nitamu na inasukari kwa umbali na ina vitamini mingi kwa hivo inasaidia katika ujenzi wa mwili na kuboresha afia.

Napenda kukaa pahali ambapo pametulia hakuna kelele ambapo kuna mandhari mazuri, hewa ni mzuri. Na muhimu ni pahali pasafi. Hakuna uchafu mingi, hakuna harufu mbaya. Kuna ile tu mandhari na hewa safi ya bustani kuna maua. Na pia napenda sehemu ambapo kuna nature, unasikia sauti za ndege, unaweza angalia wanyama pori ama kuna miti zile, miti zimepandwa nyasi na kadhalika.

Mimi ni mpenzi wa asali, napenda asali ni tamu. Kwanza ile asali ambayo ni kienyeji unajitolea mwenyewe kwa hiyo nyumba ya nyuki. Ni tamu, asali ni tamu, ukiichovya kidogo kidogo. Kwanza ukiipaka kwa mikate ama zile unaweza kuongeza kwa chai ama maziwa inaweza kuwa tamu sana.

Hapana kwa sasa siishi pahali ambapo nilizaliwa. Mimi saa hii nasoma chuo kikuu kwa hivo nikombali na nyumbani ambapo nilizaliwa nikomji mwingine wakisumu. Kwa hivo ninaishi hapa nikikaa hapa penye naishi nikienda shuleni lakini ni mji mbali na pahali nilipozaliwa. Lakini nikimaliza shule narudi kwe pahali nilipozaliwa.

Mimi napenda kufanya kazi peke yangu huwa sipendi kufanya kazi na wengine kutokana na ile hali yangu ya kupenda kujisaidia kutatua mambo yangu peke yangu bila kusumbuliwa na mtu ama kuhusisha mtu mwingine. Ile kuchanga mawazo huwa inanichanganya sana. Na hivyo heri nitumie akili yangu nimalize na kufanya kwa mtindo wangu ninaouijua. Mtu mwingine anaezaleta mtindo wake ambao haikufurahishi hivyo kuleta ile conflict.

Mi mimi hupiga picha sana sana karibu kila siku. Mali ambapo nimeenda lazima nipige picha labda sugui. Tokana na ile. Mtandao wa snapchat ambao umetokea lazima upige picha karibu kila siku. ukitumia marafki zako. Wajue ulikwa wapi leo ukafanya nini kwa hivo picha ni shuguli ya kila siku.

Mimi hujilinda kutoka vitisho vya mtandao kwanza kwa kuilenga ama kutojihusisha kwa mambo ambazo zinaleta kujibizana na watu ama kujieka kwa hiyo nafasi ya kupata vitisho. Yapili ukipata vitisho ambavyo unaona vinaweza kuhatarisha maisha yako. Mimi hujulisha rafiki yangu ama niripoti kwa pali kama police station. Wasema nimepata vitisho. Hivo kushugulikiwa na hao walinzi wa usalamu.

Mimi si mpenzi wa kuimba, sikujaliwa sauti ya kuimba wala sipatangi msisimiko ama hisia za kuimba. Hivo mimi sio mwimbaji na sipendi kuimba ila mimi ni mpenzi wa kusikiliza nyimbo za watu. Ama kusikiza wa mtu aliyebarikiwa na sauti na uweza wa kuimba akiimba.

Kitabu nacho kipenda zaidi ni kile cha Atomica Beats ni kitabu ambacho kina himiza watu kuji improve kimaisha na kutia bidii kimaisha inakupea mitindo za kuweza kuji faulisha maishani na kuweza kufanya mambo yako kwa laini. Kwa vina vidogo vidogo mambo madogo ambayo yanaweza changisha katika ufanisi wa maisha yako na jinsi ya kujiandaa kuface challenges za maisha.

Kinywaji ni nacho kipenda zaidi naeza sema ni maziwa. Mini mpenzi wa kukunywa maziwa, napenda wa kukunywa maziwa sana sana asubui na jioni ama mchana. Naeza kukunywa hata kama chakula ja, cha jioni peke yake tu ama na mkate. Napenda ileo maziwa, freshi, na iwe baridi kwa kuwa na pia inanutreni mingi na inajenga.

Mimi napenda kupaka rangi kupenda kupaka rangi ukuta ama ile kuchora ile rangi ya graffiti mimi si mchoraji mzuri wa ile ya kalamu ama kuchora kitu yote ile ya kupaka rangi ni moja hapo wa vitu ambazo nazijua kupaka rangi kitu kama meza kiti ama ukuta wa nyumba ni kitu ambacho ni rahisi na pia inapendeza inarelaxisha kilu kifanya. Kwa hivyo.

Kipawa nilichobarikiwa nacho ni kile cha kudensi, mi nina uwezo wa kudensi. Naeza densi nyimbo zote za kisasa, zile za tamaduni za kucheza drama. Mi nilibarikiwa na uwezo wa kupiga densi naeza piga densi zote zile, electric dance, modern dance, nazipenda ama kwaito.

Anaamini mtu ambaye napenda kujaribu vitu vipya sana kwa hivyo teknolojia ni mambo inayoipenda zaidi na inanihusu sana kwanza teknolojia mpya ikija mi ua napata wasiwasi wa kuijua kujifunza na kujua kutumia. Ili usijeukapitwa ya mambo mapya yanayokuja kwa vile sasa teknolojia ndiyo ndiyo kila kitu duniani kila kitu duniani saizi nategemi karibu teknolojia.

Mimi napenda mbwa zaidi kwa kuwa mbwa ni rafiki, mbwa pia inakupea kampani, mbwa pia ni chombo cha usalama, mbwa pia hukuchunga inakupea usalama ni rafiki wako. Waeza kuchangamsha wakati umeboeka ama unahuzuni mbwa waeza kukua rafiki wako wa karibi.

Malengo yangu ya kila mwezi kazini huwa naziandika chini, nina kitabu maalum ya kuandika malengo zangu. Na naziweka chini katika kitabu ya kila wiki na malengo zake. Kwa hivyo baada ya hiyo wiki nakuja kusahihisha gani nilitimiza gani haikuweza na kwa nini. Kwa hivyo nisipotimiza najiuliza kwa nini na nitafanya nini ili niweze kutimiza za wiki zijazo.

Computer natumia zaidi kujifunza teknolojia. Teknolojia mpya kama vile AI jinsi ya kutumia AI kuzi automate. Pia najifunza zile programu za kodi kwa kompyuta. Pia kujifunza zile matumizi ya kompyuta tu kama vile operating system mbali mbali kama vile Windows na Linux najifunza na nazitofautisha. Hivo sana sana natumia kompyuta ile ku explore teknolojia.

Ninasaidia jamii yangu kwa kuwa mfano bora kwa wale wenzangu, wa umri na rika zangu na kufunza pia wadogo jinsi ya kukuwa mtu mtu mwenye tajriba kwenye jamii, kukuwa mtu mzuri, kuwafunza elimu, umuimu wa elimu, kufunza tu mambo ambayo nimejifunza. Hivo kwa ufupi ni kuwa mwalimu tu kwenye jamii, kusaidia wengine kuwa bora kwa maisha.

Zoya mzuri mbayo nimejifunza ni kukua mvumilibu na mkakamabu. Mimi ni mtu wa nakuwa mvumilibu kwa kazi. Kuhakikisha nimemaliza malengo yangu ambayo nilikuwa nimeyaweka. Hata kama muda ume umenipita nahakikisha hata kama ni kukosa usingizi nitakosa. Kwa hivyo ni kukua mkakamavu na mvumilivu bila kufa moyo.

Mimi huwasiliana na wafanyi kazi wenzangu kazini kwa kuongea moja kwa moja tukiwa nao hapo. Ama kutumia mtandao WhatsApp na ujumbe ile arafa ya SMS tukiwa nyumbani. Ama kama tunaishi mbali naye namtumia arafa tunawasiliana kwa WhatsApp tukifanya kazi. Ama tukitaka kupitishana ujumbe za kikazi na zile tukihimizana. Ama kuongeleshana tu mawasiliano ya kikawaida.

Sera muhimu za kampuni, nizile zinazo onyesha mipaka za kikazi hivyo. Kazi ya manager ni hii na hii ya mfanyikazi huyu ni hii na hii mipaka yako yafika hapa. Wastahili kufanya kazi kiwango hii na ni masaa gani, kwa siku gani. Hizo ndio naona ni sera muhimu kwa kua inasaidia mtu. Ujue masaa unastahili kufanya kazi na ni lini na line na ujue kazi zako ni zipi hili. Kuzuia ila kuchanganyana na kusumbua na kazini.

Nyumbani kazi zinazopenda kuzifanya ni zile kazi za nyumbani tu kama vile kuosha nyumba na vyombo kusafisha nyumba kupanga nyumba. Kuunda compound vizuri kuokota taka kufyeka nyasi na maua. Ile tu kuandaanda usafi kupaka rangi nyumba. Na zile kuangalia tu bustani liisa wanyama wameshugulikiwa kama vile ngombe na mbuzi kupewa chakula. Na.

Mneza sema natumia takribani masa nane mtandaoni. Ile masa free napata tu kwa siku lazima ningie mtandaoni. Asubuhi nikiamka naingia mtandaoni na usiku. Kuna masa tunimetenga kuingia mtandaoni. Kuangalia tarifa ninaendelea matukio ya siku. Mama rafiki wana semaje. Na ujumbe na arafa ambazo nimezipata kwa hivyo. Natumia takribani masa manane.

Niki wana msongo wa kazihuwana na anza na zile kazi za muhimu na zile ngumu. Hivyonaha kikisha nimekamilisha zile kazi ngumu kwa anza na zile za muhimu nikishaa maliza zile ngumu inafanya iwe rahisi kufanya hizi zingine ambazo zimebakia. Na hizo unaweza ulizia usaidizi kutoka rafiki a mafamilia mtuyoyotea liye kuwa karibu nawewe.

Mimi napendelea mwanga wa kati, huo mwanga ndiyo muhimu na vizuri wa kusomea wa kuangalia vizuri. Ule mwanga mkali waeza ukaharibu, macho ama kuleta zile seizures kwa mtu ambaye ana pia ile ugonjwa ya epilepsy ya mwanga mkali huwa mbaya. Kwa hivyo mimi napendelea mwanga wa kati.

Naam napendelea shati muda wowote tu wakati wowote mi upenda kuvaa shati. Kwa kuwa mi ni mtu napenda kukaa rasmi na kukaa vizuri pahali popote ata nikiwa nyumbani napenda kuvalia shati. Nikienda kazini napenda kuvalia shati. Shati ambalo limepigwa pasi shati safi. Na napenda sana sana ile shati jeupe.

Mchezo ambao ningependa kujaribu ni mchezo wa vikapu, juu ninaiangalia sana napenda jinsi wanavyoicheza, ila pia inaitaji nguvu mingi, inapendeza na ina malipo mazuri. Nimevutishwa sana na wale wachezaji wa marekani kama kina Lebron James na mama Stephen Curry, huwa hucheza vizuri na wanakuhimiza, wanakupea motisha za kimaisha.

Lengo la muda mrefu ninalo kazini ni kupeleka kampuni kutoka kiwango kimoja hadi kingine, kile kiwango cha juu na kuacha impact ile kusongesha kampuni kabisa kimaendeleo. Kuleta, kuangeza umaarufu wa kampuni. Pia kustaawisha tu kampuni kikazi na pia kipesa, kifedha kibiashara. Na pia kuongeza study na zangu, skills zangu na kuongeza mshara, malipo na mapato zangu.

Mi natumia wi-fi kwangu natumia wi-fi ambayo analipa kila mwezi ile unlimited wi-fi ya kampuni ya airtel. Kwa kuwa nibei nafuu kutumia wi-fi kuliko data na pia ile kuingia mtandao na wi-fi ile network yake huwa stable si kama vile kutumia data ya simu, unapata shida za network.

Chakula cha kigeni nishawijaribu ni ile baga baga ya amarekani. Mwai jaribu kuna restaurant ya amarekani uku maa mutani napoishi. Kwa hivyo baga ni kitu geni uku kwetu huwa tunakula sana sana vyakula vyakienyeji. Zile za vyakula vya nyumbani kwa hivyo baga ni chakula kigeni nimewai ijaribu.

Nje ya nyumba ya nyumbani napenda kula hotelini ama cafeteria zile za shule ama kazini. Kutokana na ile usalama wa chakula usafi na pia ile kupata tu kutrust hiyo chakula waeza kula chakula kwingine upate shida za tumbo. Ama uwekewe sumu ni kwa hivyo mimi heri nile hotelini ama zile cafeteria za shuleni ama kazini.

Wakati wa baridi kali mimi huwa navalia nguo ambazo ni nzito zinazoweza kunipea joto na kunikinga dhidi ya baridi. Mimi hupenda kushinda tu kwa nyumba ndani ama nikikaa kwa blanketi ndani kwa kuwa mwili yangu haishikani na baridi kali kutokana na magonjwa za mafua zile asthma za baridi na pneumonia. Kwa hivyo mimi hupenda kuvalia nguo joto na kukaa kwa nyumba tu.

Yenye ninahifadhi data zangu kwenye kompyuta yangu, nimeweza kuunda file mingi za kuweka data zangu kwenye kompyuta. Na pia nimeunda copy za hizo file ambazo nimeziweka kwa ile hard drive ama hard disk ingine. Na nikaitunza nyumbani hivyo data zangu ziko hapo karibu zote.

Mi nimefuga wanyama wengi nimefuga ngombe nilifuga ngombe na bado nazifuga. Hua nafuga zile za zero grazing na zitafutia nyasi tuzile nepia grass. Nazishagia hapo nyumbani na pia huwa nanunuwa nyasi na pia kuzipelekea majizi na nepea maziwa mingi. Nimeshai fuga mbuzi pia lakini niliacha.

Mimi bado ni kijana kwa hivyo bado nafurahia ujana wangu nina miaka ishirini na mbili. Sidhani hakuna muda nimepoteza ama ujana nimepoteza bado niko ile hali ya ujana wangu. Ndio sasa nimeanza ninaufrahia kila kitu nahakikisha nimemaliza ujana wangu kwa kuwa waswahili walisema ni moshi.

Ninapo taka starehe huwa na jumuika na marafiki zangu, tunaenda kutembea nje kwa hoteli lililo karibu na ziwa huko kando ya ziwa, kuna pahali pa kubarizi, unabarizi kwa zile vitanda ambazo zimeunduwa ziko hapo ukiinywa mvinyo ama zile sharubati hapo ukifurahia tu bila shati na kinyasa ukipunga ile upepo la bahari.

Unakuwa mtu rahisi mwenye kukunjika na kuweza kusoma haraka na kufahamu vitu haraka ili usipitwe na wakati na kuweza kutambua hizo mabadiliko. Kuweza kuupgrade ile skills ulikuwa nayo, kuweza kusoma na kuelewa nini imebadilika. Na kufamu kuzifanya na kutekeleza hizo mawajibu zako mpya kwa ufasaha.

Na mi hujikinga na jua kali sana sana kwa kutumia kofia. Upenda kuvaa kofia sana sana ni kofia tu ndio najikinga na jua ama kukaa kwa nyumba. Ama chini ya mti nikitembea mbali sana labda nitumie mwavuli. Kutumia kujikinga kama jua ni kali sana.

Habari mtandaoni nazisomea sana sana kwa mtandao ile ya media ya X. Ama Twitter kitambo nilikuwa na napata habari mingi hapo watu wamezipost zile tweets mtu amezitweet. Unaeza kupata habari mingi hapo na ni habari za ukweli. Wapata watu wametoa maoni yao hivo wajua ni ukweli na imefanyika wapi muda gani.

Na nalinda faragha yangu mtandaoni kwa kuhakikisha naposti vitu ambazo zinafaa bila kusuta ama kuchokoza mtu yeyote kama ni kuchokozana iwe ile tujavunja sheria ama kuumiza mtu kufanya mtu asikie vibaya. Na pia tu kutunza ile profile yangu, ujue mambo ya kujihusisha na mtandaoni, ujue watu naoongea nao, ujue watu wa kuheshimu, usikuwa mtu wa kuongea tu ovyoovyo.

Kinywaji cha baridi nachokipenda zaidi ni juisi napenda juisi. Kwanza ile ladha ya embe. Napenda sana ikiwa fresh ile tu imeblendiwa. Kutoka tu kwa shamba hivo hivo na uikunywe ikiwa baridi mimi napenda sana. Hivo juisi ndio ile kwa kuwa pia inatunza afya inasaidia mwili kumea na kuhimiza kufanya afya yako iwe na nguvu mingi.

Naamna jenga mahusiano yangu na wafanyi kazi wengine kwa kuongele shana kila siku. Kusalimia na kujulia na hali. Pia kusaidia na kikazi. Kusaidia na pia njia kazi mambo ya jamii mtu akiwa na shida. Wasaidia na kuongele shana. Kusaidia na kimali ama kama mtu ameishiwa. Anashida matatizo fulani. Kutangamana katika mambo kama spoti. Kwenda kutazama filamu ama kutazama mpira mkiwa pa moja hivyo ndiyo mnajenga uhusiano.

Mi inategemea shughuli nnayo lakini sana sana mi ufanya mazoezi jioni. Jioni ndio nikishaa toka kazini ama shuleni naenda kufanya mazoezi yangu. Naezafanya kwa nyumba zile mazoezi za kipersonal tu za kimwili ile kutua jasho kidogo. Ama niende kujiusisha na sporti kucheza mpira ama kukimbia kimbia naanza.

Hapana mi sipendi chakula cha haraka. Sipendi kabisa kutokana na afya chakula cha haraka si mzuri kwa afya ya binadamu. Kuzoea kukula chakula cha haraka waweza kupata magonjwa mengi za kimwili kama zile za kisukari ama magonjwa za moyo kwa hivyo mi sikipendi kabisa. Mi napenda tu chakula kile kimepikwa nyumbani zile zimetoka shambani.

Naam mimi ni mpenzi wa kupika napenda kupika chakula sana. Kwanza mimi napenda kuangalia resipe mtandaoni ama kuangalia video za kupika kwenye mtandao wa youtube. Kisha niende ninunue vyakula na viungo nikuje nijaribu kupika napenda kujaribu upishi mpya. Lakini kwa ujumla mimi napenda kupika na kupika chakula kitamu kinanifurahisha sana na inanipa ladha ya kukula chakula na kujenga mwili.

Naam mi napenda maziwa sana, maziwa ni miongoni mwa vinywaji navyo vipenda sana. Mi hunywa maziwa kila asubui na jioni. Maziwa naeza kunywa asubui na mkate ama chapati maandazi. Jioni naikula na chakula kama vile ugali na mboga. Napenda maziwa kwa kuwa ina zile viini za kujenga mwili, inajenga mifupa. Pia inaongeza ile immunity ya mwili na kuongeza ujenzi wa mwili.

Na mi ni mtu napenda kusikiliza radio, napenda sana sana kusikiliza radio zile chaneli, zinazoongelea mambo za kimataifa, tarifa za kimataifa, kwanza zile mazungumzo za kisiasa, ndio mi napenda kusikiza. Mi ni shabiki mkuu wa siasa za hapa nchini, hapa mtani, za kimataifa. Na mambo za uchumi ndio maana mi husikiza radio sana sana vipindi vya siasa na uchumi na biashara.

Muziki na usikiliza mara nyingi ni muziki wa reggae, mimi ni shabiki wa reggae, ni napenda muziki wa reggae kwa kuwa inaupana mwingi kuna aina nyingi za reggae, napenda zile za roots and culture. Mi msani ninaye mpenda zaidi ni aliyeaga bob marley, na burning spear, na pia hizi reggae za kisasa pia napenda kuziskiza.

Mi ni mtu ambaye napenda kuangalia nyota sana sana usiku giza ikiingilia uki baada ya muda wa saa sita usiku napenda kutoka inje kuangalia nyota. Kuangalia tu uzuri na ile uzuri wa anga uzuri wa nature ku appreciate nature na kuangalia kuna watu pia wana uwezo wa kusoma nyota ile pattern yake mwanga wa nyota aina za nyota.

Pesa zangu sana sana huhifadhi kwenye banki. Nahifadhi kwenye banki za Kenya kuna banki ile ya KCB, banki ya equity Kenya Na pia kuhifadhi kwenye mpesa app ile ya Kenya. Kuna ile mshwari ina kusaidia kuhifadhi pesa zako. Na pia kwenye money market fund hukukenya kama ile ya cashlet. Ivo tu na kadhalika.

Mimi napendelea mfumo wa simu wa smartphone sana sana android. Kutokana na ile mbio yake ya kuprocess mambo ya bei yake ni nafuu waeza kuafford haina si complicated kama simu zingine kwa hivo napendelea simu ya android.

Mandhari mazuri ambayo nimewai kuona ni ile ya kando ya bahari hapa ziwa victoria ni mandhari mazuri imeweza kupambwa kwa mauwa mingi miti za aina aina za kienyeji za kisasa na pia tu limetengenezwa kwa ustadi. Ile usanii imeekwa hapo ni ya kuvutisha sana na hiyo mandhari ya maji uneza angalia ziwa victoria kwa umbali sana.

Ningependa kujifunza kitu kipya ni lugha mpya ningependa kujifunza lugha mpya. Kuweza kuizungumza kwa kikamilifu kuandika na kuchora kuhesabu kwa hiyo lugha ningependa kujaribu lugha kama ile ya kichina ama kiarabu ambayo maandishi yake huwa tofauti sana na lugha zinginie.

Na penda kusoma vitabuvya filosofia mimini mtu napenda filosofia sana. Na penda kusoma vitabuvya nani Bayoto Dostoevsky yule ni filosofia wa Russia. Ni mesoma vitabuvyake mingi kama ile ya crime and punishment brother caramouse. Na pia filosofia wengi kama vile kina martin luther king. Na penda pia kama kina prince macaveli.

A miminapenda mkate ile aina ya bofloo, minapenda ule mkate wa bofloo. Kwa kuwa ni tamu naeza kula bofloo moja peke angu, hile utamu na uzito wake, unakula, unashiba, ina skari mingi. Kwa hivo bofloo ndiyo mkate nayoipenda, ukikula na chai ama soda, ama maziwa, naam.

Naam mi napenda kucheza na watoto, watoto sana sana huwa malaika, huwa baraka, ni wale watu ukicheza nao wanakufurahisha na wao pia unawafurahisha. Unapata fursa ya kuwaelimisha, kuwafunza, kuwafanya wamee kwa njia ifaavyo waweza pata kujifunza mingi kwako. Na pia waweza kueza jua tabia za watoto na kueza kuelewa jinsi watoto wanavyomea na kukusaidia ili kusaidia watoto wengi na watoto wako.

Mimi napenda hile keki kubwa, hile flavor ya vanilla. Mimi napenda vanilla sana. Keki ya vanilla naipenda sana. Hile latha yake, utamu wake, unaskari mingi. Inafutisha tu ukikula, ukikula na kitu kama soda inakuanga tamu sana kwa hivyo. Minapenda keki ya vanilla.

Rafiki yangu wa karibu sana, tulipata na yeye shuleni, tu nikiwa shule ya upili, anaitwa Immanuel. Tumeeza kuwa marafiki kwa siku miaka mingi hadi wa sasa sisi ni marafiki. Ni rafiki muaminifu, ni mcheshi, ni mtu nina muaminia na vitu zangu. Ana anajali kunihusu na mipia namjali, nikiwa mgonjwa, ananijulia hali, ananichunga, nikiwa nashida, pia ananisaidia. Na mipia vile vile namsaidia akiwa na shida yuwe changamoto za kifedha ama za kimaisha.

Mimi napendelea kitanda kizuri kwa kuwa inanipea usingizi wa pono ile usingizi mzuri na lala. Na lala vizuri bila kuumuwa na mwili unapata tuile comfort yako mzuri. Sikama kile kigumu wa lala kesho wa umwa na shingo kiamka ama waumwa na mwili.

Wiki yangu ya kazi naipanga kuanzia Jumatatu hadi Ijumaa kutegemea kazi ambazo tunastahili kufanya kwa hiyo wiki kwa hivyo kila siku naipea kazi yake na kuhakikisha nimeiwekea masaa zinazotosha. Kwa hivyo mi huandika chini kitu kama ratiba ama timetable yangu ya wiki na mambo vitu ambavyo ninastahili kukamilisha kwa hiyo wiki na kuhakikisha nimezikamilisha kwa utendeti.

Naam mi nasoma gazeti karibu kila siku kwa kuwa napenda gazeti na taarifa ya ukweli unapata ina propaganda mingi ama uchochezi wa habari ya matarifa na pia ukisoma gazeti wapata kujifunza lugha na misamiati mingi wajua utumizi wa lugha wapata kujua mambo mingi wapata kujua uchoraji pia na ile sanaa ya uchoraji kama ile ya cartoons wapata pia kujiburudisha na kujua mambo kama sporti na biashara.

Naam mimi napenda kutembea msituni ni kitembea msituni napenda kusikia sauti za wanyama pori. Kusikiza ndege wa kii mba wapata kuta za ma mimea. Na aina mingiza mimea aina mingiza mitizile za kienyeji za kisawasaweza patana na wanyama ambao hujawai waona wapata kujua mienendo za ona. Jinsi wanavyo ishi na kusurvive hapo msituni.

Likizo yangu ya ndoto saii ni kuenda Mambasa. Nataka niende Mambasa anuko baarini nikaogelee. Sana sana mi nataka kutembelea Diani na malindi. Niende niangalie iyo Indian Ocean. Furaiya mandhari kupatana na watalii wenzangu. Iyo ndio likizo yangu ya ndoto labda ya wiki moja kuenda Diani. Na kutembelea hoteli za uko Mambasani. Kuangalia tu zile seemu za watali za utali ambazo zinaeza nifuraisha.